Uzoefu wa kazi imeni motisha zaidi ni uzoefu wa kuandika vitu chini nikitaka kuzitatua vitu vya kufanya hiyo si kama vitu ya kufanya nikiwa kazini naviandika chini na navifanya moja kwa moja naanza na ya kwanza ya pili ya tatu hadi ya mwisho nikifanya pole pole hadi nimalize Uzoefu huo umenifundisha sana umenimotisha zaidi alafu imenisaidia sana kuangalia wakati na nisifanye vitu zenye hazifai ama si zakimsingi.